Kwa kusema ukweli, naam, napenda kuvaa vipuli. Napenda kuvaa vipuli kwa sababu vipuli ni pambo ambayo inafanya msichana yoyote. Anapovaa rinda, anapovaa nguo yake, anaenekana kwamba amerembeka na anakaa vyema. Naam, mimi napenda kuvaa vipuli kila siku kama naenda kufanya mashughuli nje, ama naenda kutembelea mtu, ama naenda nyumbani, ama naenda mashughuli.

Wakati kuna mvua, kwa kusema kweli, napenda kushiriki katika nikiwa kwa nyumba, napenda kupika keki. Napenda mvua kwa sababu wakati wa mvua, kuna amani ambayo hua inakuja, hakuna joto jingi, kumetulia, unasikia jinsi hiyo mvua inakupa amani kwa kili. Siku ambayo nilifurai zaidi wakati kulinyesha ni wakati ambayo tulikuwa tumefunga kazi likizo wa disemba. Na nilikuwa nimefunga kazi, sina mashuguli, nilikuwa na kila kitu ambao nige itaji kwa nyumba haya basi ilo nitaji ya mimi ni kutulia na kupumzisha akili Kuna wakati ambao nilikuwa nataka naitaji kwenda nje na nilikuwa na utana rafikiangu fulani Nilie soma nae katika shule ya sekondari Kwa sababu ilikuwa miaka mingi kabla tupatane hiyo siku ya kupatana tulivo kuwa tumeongea na tukamua hiyo siku ilianza kunyesha ilinibidi juu nimezoya kutumia matatu nikienda nikitoka ama nikifanya shuguli zangu hiyo siku ilinibidi ni tumie gari ambayo ilinigarimu pesa nyingi ninaposkia sauti ya mvua huwa na furahi kwa sababu huwa inanipumzisha akili.

Naam, mimi ni mtu safi kwa kamili, napenda kufanya kazi kwa nyumba kwa sababu napenda pahali panakaa safi, napenda vitu vikikuwa, vimetengenezwa kwa utaratibu na vimepangwa vizuri. Nikienda nyumbani kusalimia wazazi wangu, napenda kuwasaidia kuosha nyumba, kuosha vyombo, kupika. Pia nikikuwa kwangu, nafanya hivo hivo vitu ambavyo nilifanya nilipokuwa kwa wazazi wangu.

Mimi ni mtu ambaye napenda kujua mengi, napenda pia kuongeza umaarifa katika ukali akili yangu. Nasema hivi kwa sababu, napenda kufanya mambo mapya. Naeza enda katika YouTube, nijifunze mambo ambayo sikuwa najua. Naeza enda pia katika, naeza enda katika mtandaoni, kama tuseme Pinteresti, niangalie vile vitu vinafanywa, kama ni kushona nguo, kama ni kutandika kitanda, kama ni kupika chakula, ambayo sikuwa najua kwangu mimi natumia mtandao vizuri ili kupata maarifa mingi.

Ninajenga mauhusiano na wafanyikazi wengine nikihakikisha kwamba tunaheshimiana, tunadumu uaminifu, tusikuwe na watu ambao wanapenda uongo, kudanganyilia wengine, kukua na uhasibu, na pia napenda watu ambao wakikosewa wanawezasema kwa uzuri ulinikosea na singependa ukirudia, lakini isikuwe ni yale mambo ambayo watu wanapenda vitina na kukosanisha wengine. Na kwa hivi nahakikisha kwamba mahusiano yangu na watu wengine tunaishi kuheshimiana na pia tunajuliana hali kwa uzuri.

Naam, kwa mara nyingi nimefanya kazi ya kujitolea, nimefanya kazi ya kujitolea kupanda mti ya kusafisha mazingira kuhakikisha ya kwamba, mazingi mazingira ni safi ambapo pahali tunakaa, pia tumeenda pahali tukajitolea kusaidia wasichana ambao hawajiwezi wapate chakula, wapate nguo ili waweze kuka vizur kama binadamu yeyote.

Kitu ambayo napenda sana kufanya na familia yangu ni kusafiri pamoja katika kuangalia mazingira ya maeneo mbali mbali. Alafu pia ninapenda pia kukaa tu na familia yangu, kupiga gumzo, tukiwasiliana, kuambiana, kukumushana vitu ambayo tulikuwa tunafanya tukiwa watoto na mandugu zangu. Na pia kuongea tu na kukaa pamoja kama kifamilia. Pia naeza sema kufanya biashara na familia ni kitu ambayo napenda sana kwa sababu tunashikiliana mkono kwa bidii.

Kwa kweli, siwezi sema ati ni mtu mmoja ambaye alinifunza jambo muhimu. Nimefunzwa jambo muhimu na watu wengi sana. Nimefunzwa na wazazi wangu, nimefunzwa na marafiki zangu. Pia nimefunzwa na watu ambao sikuwa nawajua na nikapata kuwajua hapa mtandaoni. Walinifunza jinsi ya kutengeneza pesa, jinsi ya kukaa kama mwanamke bora katika maishani na pia kujiheshimu na kutengeneza pesa.

Baada ya siku ndefu na hakikisha kwamba narundi kwangu nyumbani, kisha natayarisha chakula kizuri ambayo ni kitamu, halafu baada ya hapo naweza kuoga, nipike chakula mzuri, halafu pia niweze kujiandaa kuona televisheni ili nipumzishe akili.

Kwa kusema ukweli, mimi si mtu ambaye anapenda kuoga na maji moto kwa sababu na hisi kwamba maji moto inachoma ngozi ya binadamu yoyote ilhali maji baridi inaeza kuchunga ngozi ya mtu isibambuke na isiwe na maalama katika mwili ya binadamu. Kwangu mimi napenda majibaridi.

Kwa hakika kama binadamu yeyote kamili naam napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu teknolojia mpya inaweza kukufunza mambo mapya na pia ni nakufunza maarufu ili uwe uweze kuelewa nini ambayo inaendelea katika duniani ni vitu gani ambapo unafaa kujifunza na gani hufai kujifunza.

Simu yangu kwa kawaida, napenda kuitumia kufanya biashara, unapata mara kwa mara naongea na wateja, ama pia najaribu kuandika jinsi ambavyo unaeza tafuta kazi, pia na tumia kuzungumza na wapendwa wangu kutoka nyumbani ama mama rafiki.

Kwa mara nyingi napata kwamba natumia kompyuta kufanya kazi ya nyumba na pia napata kufanya kazi ambayo nimeambiwa nifanye katika kazini mwangu nilipoandikwa na pia ambayo nimejandika. Halafu saa zingine pia kwa maarufu ile ya kujinufaisha unapata kwamba najifunza mambo mpya pia kutumia aina mbali mbali za vitu ambavyo siju katika kompyuta.

Kwa kusema ukweli, mimi ni mtu ambaye huwa sjipati kwa mara nyingi naenda katika sinema. Nasema hivyo kwa sababu, mara kwa mara, mimi ni mtu ambaye napenda kutazama vipindi, napenda kutazama vipindi vyovyote nikiwa nyumbani kwangu katika starehe zangu, mimi mwenyewe bila kusumbuliwa. Lakini kama ni wakati ambao nimepanga kuenda sinema, unaezapata kwa mwaka marambili.

Kinywaji baridi ambayo naipenda kwa zaidi na kwa hakika ni kinywaji cha maziwa. Mimi napenda maziwa sana kwa sababu kwanza maziwa inakunufaa ina manufa mengi katika muli yako, inajenga ngozi yako, inajenga mifupa zako. Na pia ni kinywaji ambayo unaweza ikunywa na ukule na kitu yoyote, uneza kunywa maziwa na keki, maziwa na mkate, maziwa na ugali, maziwa na chapati.

Kila asubui ni napo amuka, kitu ya kwanza ambayo na yoifanya ni kwamba na amulka naomba, kisha anenda msalani, alafu ni oshe uso yangu, alafu ni jentanika kitanda yangu, ni eleke kufanya mazoezi, alafu ni napo rudi, na tandika kitanda, ni kisha tandika kitanda na aoga alafu na anza kazi yangu ya kila siku.

Jinsi nilivyo sherekia mwaka mpya, nilienda kwanza Tanzania, ilikuwa nchi nzuri alaf nilipoenda kutembea maeneo ya Arusha. Arusha ni nchi nzuri, watu wa kazi na uko wanakukaribisha vyema. Kisha tulienda pahali inatwa Paradise Resorts, ambapo tulieza kuruka mwaka vizuri, tukapigwa kelele na shangwe na nderemo.

Chumba changu chakulala ni chumba kikubwa sana. Ni chumba mbayo inakitanda, inakiti, inanguo, ina viatu vyangu, ina vipodozi. Ni ukuta wa rangi ya chumba changu ni rangi nyeupe. Pia, kitanda langu ni kubwa na ni rangi nyeupe. hAlafu pia, blanketi ninayojifunikia nyeupe. Katika dirisha yangu, naezaona nyumba ya jirani yangu, naezaona magari, naezaona watoto nje wakicheza, pia naezaona mwangaza. Kitu inacho nipendeza zaidi na chumba yangu ni kwamba, naweza kufanya mapambo yoyote halafu bado ikae vizuri.

Wakati wa furaha, wahenga na waenguzi hawakukosea waliposema kwamba raha jipe mwenyewe. Kwangu mimi napenda kujipa raha, ninapotazama televisheni kipindi ambayo napenda, ama tuseme napenda kufanya mazoezi, ama nitembee pahali ambapo sijaienda, kuangalia mandhari na kuangalia miti, pia kuongelea. Hizo ni jinsi ambavyo unapenda kujifuraisha.

Kwangu mimi napenda kutia wenzangu moyo nikihakikisha kwamba nawahimiza wafanye bidii katika masomo kama tuseme ni ndugu zangu kama ni marafiki zangu ambao wanafanya kazi nawahimiza watie bidii ili tuweze kutimiza ndoto zetu ama lengo zetu ambazo tunataka katika maishani. Pia mara kwa mara ni kuwapongeza na kuwambusha kwamba wanafanya kazi nzuri ili mtu akujue kwamba kumbe wenzangu wanaona nafanya kazi mzuri.

Kwa hakika, minapenda kuwa mahali ambapo pana utulivu, hapana ugonvi, hapana mambo mingi, watu wametulia, watu neshimina, na pia pana usalama mzuri. Kwa sababu, nasema hivi ni kwamba, kuhishi pahali ambapo apana usalama, utapata kuwa kwa mara nyingi hauna amani ya kiakili na kiroho.

Ninapokuwa nina mda wangu wa bure nahakikisha kwamba nezafanya vitu ambavo vinaninufaisha kama vile nezaamua nijifunze kitu mpya ambayo sikua najua kama tuseme nipike chakula ambayo sikua najua kupika ama pia naweza kujifunza yaani kitu mpya apo katika mtandaoni ambayo itanisaidia.

Kwa hakika, napenda hadithi za ajabu. Kwa mfano, nilipokuwa mtoto mchanga, nilikuwa napenda sana wakati babu yangu na nyanya yangu. Kabla nilale, wangenielezea jinsi, mambo ya kihistoria ilifanyika, jinsi, binadamu alikujia kute kuumbwa, jinsi vitu vilikuwa yaani inafanyika katika kuminiku jamii mbalimbali.

Kwa hakika, nimeenda katika maonyesho ya sanaa, nilipokuwa shule ya sekondaria ya wasichana, nilipokuwa kidato cha pili, nakumbuka shule ilitupea fursa ya kuenda kuona sanaa ambayo ilikuwa ina kitabu fulani ambayo ilikuwa inaigizwa, kinaitwa kidagaa kimemuozea. Ilikuwa wakati mzuri kwa sababu hii ilikuwa fursa ambayo nilipata kusoma, kujua mengi, pia kupata na mashule aina katha wakatha, kuzungumza na kujifundisha mambo ambayo unapata sikuwa anajua.

Timu ya mchezo ambayo mimi nafuata ni timu ya Manchester City. Hini timu ambayo niliipenda kutoka mwaka mnamo 2012. Na imekua timu ambayo wachezaji wa timu wa mpira wanajua kucheza, wanajua kua washindi. Na nawezahimiza mtuyoyote ambaye anataka ama hajui timu anataka kushabikia naeza mwambia ashabikie timu ya Manchester City.

Napenda kusoma vitabu ambayo ina hadithi ya mambo ya kale. Kwangu mimi napenda historia na napenda watu ambayo wanaweza kuhifadhi historia aina mbali mbali ya watu ambao wame toka pande gani, mbona walikuja mahali ambapo wanaishi hivi sasa, na ni kwa nini wanafanya vitu ambayo wanafanya katika utamaduni wao. Kwangu mimi hiyo ni mambo ambayo napenda vitabu ambayo napenda kusoma kuelewa historia watu na kila mtu.

Inchi ambayo ningependa kuitembelea ni inchi ya Mauritius. Natamani nchi kwa sababu ina bahari nzuri. Alafu watalii wanapoenda huko ni pahali mzuri pa kutalii, kuangalia mandhari na kufurahia. Ninapenda pia kitu ambayo nilisikia ni kwamba ina historia mzuri. Ninapenda pia kuenda kuisoma ndio niielewe. Ningependa kuona bahari yao na pia utamaduni wa kila wa nchi hio Napofikiria kusu safari hiyo ni nifanye bidii ili niweze kwa na pesa ili ndio niweze kusafiri huko.

Mazingira ya kazi ninayopenda ni mazingira ambayo ina utulivu, haina kelele, na pia ni mazingira ambayo ukifanya na wenzako kazi, unapata kwamba nyinyi watu ambao mnaheshimiana na hamuonyeshani madharau. Pia mazingira ya kazi ambayo napendelea ni mazingira ambayo napata mkubwa wenu ikifika wakati kuwalipa mshahara huwa hachelewi na pesa yenu na anaweza kuwalipa mshahara kwa uharaka.

Napotaka kustarehe kitu ambayo naweza kufanya ni naakikisha kwamba sina kazi ambayo imebaki, naakikisha kwamba nimaosha vyombo, naakikisha kwamba nimaosha nguo zangu, naakikisha kwamba nimepika chakula mba itanitosha hadi siku inayofuata kisha, naenda naoga, navaa nguo nzuri, alafu naanza kutazama runinga napokula nikisikiza mziki.

Kwa kusema kweli, kwa nikiangalia Kila siku vazi ambayo mimi napenda kuvaa, mimi si mtu ambaye napenda kuvaa kofia kwa muda mwingi, mimi ni mtu ambaye napenda ku wachilia nywele yangu, lakini huwa navaa kofia mara moja kwa moja kama tuseme nikiamka kuenda kutembea na kuna jua nyingi ama pia naenda kupanda mlima, izo ndo wakati mbili ambapo mi navaa kofia.

Sehemu ya kampuni kwangu mimi ambayo naona kwamba ni sehemu muhimu sana. Ni sehemu ya wanaotunza pesa, wanahesabu pesa. Kwa sababu hao ndo watu ambao wanaezasema ya kwamba tunafanya manufaa gani ama tunapitia hasara gani. Na pia nini tu ambayo tunawezafanya ili kuhakikisha kampuni haiendi chini.

Pahali mimi napenda kutembea ni pahali kuna mandhari nzuri. Mara kwa mara mini mtu ambaye napenda kutembea kama pahali pana miti mingi, kuenda kuona wanyama, pia kuenda kuangalia hoteli mpya na chakula ambao inatengeneza. Ama pia kuenda kutembea katika nchi tofauti tofauti na kusoma historia na utamaduni wao.

Kwa kusema ukweli, mimi ni mtu ambaye napenda mwanga wakati kwa sababu mwanga mkali ni mwanga ambayo inanimiza macho sana. Na nikifu, tusemi kwa nakamba kama natika kusoma ma nataka kutazama televisioni, hua nafadhalisha kukua na mwanga wakati lakini mimi si mtu ambaye napenda mwanga mkali.

Kwa kusema ukweli naam naeza ishi siku moja bila teknolojia kwa sababu mimi ni mtu ambaye nilizaliwa wakati teknolojia haikuwa na kama hizo siku niliweza kuishi vizuri bila kusumbuka, inamanisha pia hiyo siku, siku moja ikitolewa bila teknolojia nezafanya mambo mengi naeza soma kitabu, naeza andika kitabu, naeza andika hadithi, naeza tembea, nisalimie majirani, naeza pia fanya kazi ya nyumba. Na ni pia pia nikimaliza yote nipumzike.

Programu ya simu ambao naitumia kila siku ni programu ya whatsappu na tiktok kwasababu hizi ndio na kwanza whatsapp natumia kwa mawasiliano kisha tiktok natumia kwa kujifunza maarifa mpya, jinsi ya kufanya kazi, jinsi ya kutafuta kazi na pia mambo mbalimbali ambao inaeza kunifahidi ka mimi kibinafsi.

Haa harufu ni nayo ipenda sana ni harufu ya marashi na ni manukato ambayo unezaji tumia kwa mwili yako ili unukie vizuri na ipenda kwa sababu ni harufu ambayo inanukia vizuri na inezafanya mtu yote kutamani kuulizia na ni ukipita ajue nani huyo amepita. Sikumbuki wakati haswa ambayo nilisikia lakina nakumbuka siku moja nilipokuwa katika hoteli fulani kuna dada mmoja ambaye alikuwa ametumia manukato haya kwa mwili yake. Na ndio mana unapata, nilipenda tangu hio siku kwa sababu nilisikia si harufu mbaya, si yani haina, ile uzitomwingi. Nahisi vizuri napu otumeyo marashi kwa mwili kwa sababu nanukia vizuri.

Kwa mara nyingi mi si mtu ambaye nanunua vitu kwa kutumia simu, na fathalisha kwamba mi mwenyewe niende katika duka fulani. Niweze kuangalia ni vitu gani ambaye iko katika iyo duka kama ni nguo ni pime kama ni viatu ni pime ili nitoke kama nimeridhika. Kwa mara nyingi mimi si mtu wakunua vitu katika simu.